Ushauri ambao ningempa mtu anaye anza kazi ni kwanza awe mnyenyekevu na kuwa kila wakati awe tayari kujifunza. Asione kama kwamba anajua kila kitu na aweze kuuliza maswali na kujifunza kutoka watu ambao wanatangulia. Anafaa pia awe na nidhamu ya muda, yaani afike kazini mapema na heshimu ratiba na muda kwa kipimo cha waminifu. Pia anafaa ajenge mahusiano mazuri kazini na aweze kuheshimu wenzake ili waweze kufanya kazi kwa ushirikiano na bila migogoro.

Mimi hunywa maji mara kadha kwa siku hasa kulingana na ratiba yangu. Mimi huanzia asubuhi mara tu ninamka. Alafu badae ninakunywa kiamshakinywa katikati ya asubuhi. Ninakunywa maji mchana, alasiri na jioni. Kwa juhudi hizo, ninahakikisha kwamba angalau nimekunywa lita moja ya maji kama siku ime kabla siku kuisha. Ninajikumbusha kunywa maji hata ni hata kama sihisi kiu sana kwa sababu ninajua maji ni uhai na ni muhimu kwa afya yangu.

Ninapenda kusoma vitabu vya uajasiri ya mali kwa sababu vinanipa maarifa mapya kuhusu biashara, ubunifu na pia namna ya kujitegemea kiuchumi. Vitabu vya aina hii yaani vya uajasiriamali zinanifundisha jinsi ya kuanzishia na kukuza biashara, vinaeza kunifundisha pia kujisimamia kifedha, kuchukua hatari kwa hekima na kutatua changamoto zinazojitokeza katika safari ya mafanikio. Zina nihamasisha kufikiri kwa upana na kueka malengo makubwa makubwa ili niweze kufanya kazi kwa bidii.

Ningependa kuona maendeleo ya kielimu katika jamii kwa sababu naamini kuwa elimu ni msingi wa mabadiliko chanya na pia ninafuatilia ule msemo unasema kwamba elimu ni ngao. Ningefurahia kuona watoto na vijana wakipata elimu bora bila vikwazo vya kifedha ambavyo vinaathiri watu wengi. Shule zikiwa na walimu wa kutosha na vifaa vya kujifunza vilivyo bora. Ningependa kuona jamii ikithamini elimu na wazazi wanahamasisha watoto wao kusoma na vijana wakitumia elimu kujisaidia na pia kuleta suluhisho kwa changamoto zinazowakabili Kwangu maendeleo ya elimu yana maana ya kijamii yenye ujuzi na uwezo wa kujitegemea.

Mazingira mazuri ya kazi hujengwa na mambo kadhaa muhimu kama vile mawasiliano mazuri, uongozi mzuri, na heshima na ushirikiano. Mambo haya hufanya wafanyikazi wahisi kama wameaminiwa na kwamba wamedhaminiwa jambo hili huchangia sana katika ufanisi wa kazi na kila mtu anaweza kutoa maoni kwa uhuru na kutatua changamoto kwa amani.

Ndio, ningependa kurudi ujanani mwangu. Kama ningekuwa na nafasi hiyo, ningerudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa uhuru, ndoto nyingi na matumaini makubwa. Ilikuwa kipindi ambacho nilikuwa na nguvu nyingi, nikiwa na hamu ya kujaribu mambo mapya bila uoga au kushindwa. Ningependa kurudi ujanani ilinifanye maamuzi bora zaidi. Nijitunze zaidi kiafya na nisome kwa bidii sana sana na pia niweze kutumia muda wangu kabla ya majukumu ya maisha kuwa mengi.

Mwanga unapokatika, kwanza ninahakikisha kuwa kuna mwanga kakowasha tochi au mshumaa ili kwepuka ajali. Kama ilikuwa jioni, ninatuliza shugli ninazohitaji umeme na ninabadilisha ratiba yangu. Maranyingi, nimi hutumia muda huo kupumzika, soma kitabu au kuzungumza na watu wa nyumbani kwa sababu wakuna usumbufu wa runinga au simu ya kuchajiwa. Wakati mwingine, ninapanga mawaza yangu, nafanya sala au nasikiliza radio iliotumia betri.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga ratiba yangu vizuri. Kwanza, ninatambua kazi zote ninazopaswa kufanya na ninazipanga kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kukabidhi. Hii hunisaidia kuepuka mkanganyiko na ninaweza kufanya kazi muhimu kwanza. Pia ninaweka malengo madogo madogo yanayoweza kufikiwa kwa kila siku ili kazi isionekane kuwa nzito sana.